Naam, nimetembelea mito kadha wa kadha na mtu wa adhi ambamo mimi hupenda kutega samaki, kutega samaki hufurahia sana mnamo mimi huenda naziandaa vizuri. Nazila jamani, ni jambo ambalo nalipenda. Mimi hupenda kutembelea mito na ziwa asante.

Nenosiri salama zaidi huwekwa akilini tu usiliandike popote ili lisiibiwe. Nenosiri linapokuwa salama kabisa ni pale unapoliweka akilini mwako tu. Usiliandike kwenye karatasi, simu au popote pale penye watu wengine wanaweza kuliona au kuliiba. Hivyo mahali salama zaidi ni kichwani mwako pekee.

Naam mimi napenda kujifunza historia. Ndiposa niweze kupata ujuzi na kujua mambo ya zamani, mambo ya kale, jinsi sisi binadamu tulivyokuwa. Na hivi kusema kuwa mimi nilisoma historia nilipokuwa katika chuo cha upili na nilifraia sana jamani.

Naam kulingana na ratiba yangu ya siku, ninavyo panga siku, ndivyo inavyo lingana, jinsi nitakaa hadi saa ngapi usiku. Maana kulingana kazi saa ingine naweza kaa hadi, naweza chapa usiku wote kazi kutoka saa kumi na mbili jioni, hadi saa kumina mbili asubuhi, na bado na napiga masaa ishirini na nne bila kupumzika, mimi ni mchapa kazi.

Na sana sana mi hutumia kompyuta zaidi katika masomo yangu. Pale kwenye rivisheni, pale kwenye research bado pia mi hupenda kucheza video games pale kwenye kompyuta. Pale pia kwenye kuangalia video pale youtube. Ya haya ndio mambo yenye mi hutumia kufanya kompyuta lakini sana sana kompyuta yangu ni ya masomo.

Mazoezi ya mwili mimi hufanya mara kama mara tatu kwa wiki ambapo mimi huenda kwenye maeneo ya zoezi. Nainua gym pale napiga zoezi nakuwa niko fiti. Mimi pia hupenda kucheza mpira mimi huenda uwanjani nakimbia nacheza mpira natingua misuli inakua iko sawa.

Mimi sana sana mi hupendelea viatu vya aina ya Louis Vuitton ambayo ni brandi ya kifahari, brandi ambayo hutoa vyatu vyenye ngozi, ngozi asili, ngozi ambayo itakaa sana vyatu ambavyo vitadumu, pia mi hupenda viatu vya Nike na Adidas.

Mihimi hupenda kufanya kazi na wengine. Kwa maana, naamini kua umoja ni nguvu, tengano ni dhaifu. Hii ni kwamba, mkifanya kazi mkiwa wengi mnapeana motisha. Mnasaidiana hapa na pale kwa kikisha kazi inasonga vizuri. Ambavyo inavyofaa.

Mhm sana sana mimi hupenda nikiwa nje ya nyumbani mimi hupenda kula katika maeneo ya kfc ambayo ni kenta ki fried chicken ambapo huwa na kuku tamu na chips za kupendeza pale snacks kadha wa kadha unakula unasikia umeburudika umeshiba.